Mara nyingi, ninamua kutumia muda wangu mtandaoni kwa makini, hili usitumie vibaya na pia kuendeleza tija. Kwa kawaida, ninaweza kutumia mtandao kwa takribani masaa chaache kwa siku, lakini si muda mrefu mfululizo. Nia yangu ni kutumia mtandao kwa shuguli muhimu, kama vile kusoma habari, mawasiliano ya kazi, kufanya utafiti, au kuelimisha binafsi. Hii na nisaidia kuhakikisha kwamba muda wangu mtandaoni unadhamani na hauendi bure kwa shuguli zisizo na tija. Asubuhi mara nyingi huchukua muda mfupi mtandaoni kuangalia barua pepe, ujumbe muhimu wa kazi au tarifa za haraka. Bada ya hapo hujaribu kwa cha mtandao kwa muda ili kuanza majukumu ya kazi au shule kwa umakini. Njia hii husaidia kuzuia kupoteza muda mwingi na kuhakikisha kwa mba kila kitu kinachofanya kinafaida moja kwa moja. Wakati wa mapumziko au jioni ninaweza kutumia mtandao kwa burudani au kuwasiliana na marafiki na familia kupitia mitandao ya jamii. Hata hivyo, ninaweka muda maalum kwa mfano dakika thelathini hadi saa moja. Ili kuepuka kutegemea mtandao kupita kiasi. Hii hufanya niwe makini na muda wangu na kuendelea kuwa na uwiano kati ya maisha ya kweli na mtandaoni. Zaidi ya hayo, ninafanya jitihada kutumia mtandao kwa shuguli zinazoongeza marifa na ufanisi. Hii inaweza kuwa kujifunza kitu kipya, kusoma makala za elimu au kushiriki katika mijadala yenye maana. Kwa kufanya hivyo, muda wangu mtandaoni unakua chombo cha maendeleo binafsi badala ya tu burudani isiyo na tija. Kwa kifupi, ninaangalia muda wangu mtandaoni kwa uwiano, nidhamu na kwa kusudi. Kwa kikisha kuwa, ninatumia teknolojia kwa faida ya maisha yangu binafsi na kazini.

Asubuhi tayari, lazima ni amke ni anze siku. Leo ni siku nzuri, naona jua lina angaza. Je, ni chukue chai au kahawa. Nathani kawaha ita ni saidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga, nita vaa nguo gani. Yule shati ya blue au nyekundu. Nafikiri blue ni bora kwa leo. Nina mkutano saa nne. Lazima ni jiandae mapema. Hebu niangalie maelezo ya jana. Nisi kumbuke mambo muhimu siku ya leo itakua nzuri tu.